Ili kuongeza uzalishaji wangu, kuna mambo kadhaa muhimu ninayozingatia kila siku. Kwanza kabisa napanga muda wangu mzuri kila asubuhi au jioni ya siku iliotangulia Ninaandika kazi ninazotaka kufanya. Hii hunisaidia kujua vipaumbele vyangu au kuepuka kupoteza muda bila mpango Ninajifunza pia kugawa kazi kubwa kuwa kazi ndogo ndogo ili zisiwe nzito au za kuchosha Pili, ninaweka malengo yaliyo wazi na yanayotendezeka. Badala ya kusema nitafanya kazi leo, ninasema, nitamaliza mada moja au nitafanya maswali kumi. Hii hunipa motisha na kunisaidia kupima malengo yangu Tatu, napunguza visawazishi. Ninapofanya kazi muhimu najitahidi kuweka simu pembeni au kuzima maarifa zisizo za lazima. Pia nachagua mazingira tulivu yenye mwanga na kutosha ili niwezeshe kuzingatia vizuri Nne, napunguza visawazishi ninavyo, ninapopata kazi muhimu, ninajitahidi kuweka simu pembeni au kuzima arifa zisizo la lazima Pia nachagua mazingira tulivu yenye mwanga au kutosha ili niweze kuzingatia vizuri Nne, napumzika kwa mapangilio. Ingawa kufanya kazi kwa muda mrefu kuonekana kusaidia ukweli ni kwamba, akili huchoka. Kwa hivyo, nachukuwa mapumziko mafupi baada ya muda fulani wa kazi. Mapumziko hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na mawazo safi Tano, mwisho najiendekeza kielimu. Najifunza mbinu mpya vya kufanya kazi kwa ufanisi. Kusoma vitabu au kusikiliza mafunza. Maarifa mapya hunifanya nifanye kazi kwa njia rahisi na ya kisasa zaidi. Asanteni.

Ndiyo najua majirani zangu kwa kiasi fulani na ninaona kuwa kujua majirani jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku majirani si tu watu wanaokaa karibu na sisi bali pia ni sehemu ya jamii yetu ya karibu na mara nyingi wanakua msaada mkubwa katika nyakati za furana na changamoto kwanza kujua kujuana majirani husaidia kujenga usatamwa wa jamii wakati majirani wanajua kila mmoja kunawezekano ndogo au uhalifu au vitisho kwa mfano Ndowako kuna jambo lisilo la kaweda likitokea, jirani mzuri atajua kuwa jambo hili, ile si ni hatari na atachukua hatua ya kuwaarifu wengine au mamlaka usiku. Usalamu wa karibu huanza nyumbani na unakaa pale majirani wasiposhirikiana. Pili majirani wanaweza kua msaada wa kila siku, wakati mwingeni tunaweza kua na changamoto ndogondogo za maisha kama kusaidia kupeleka kitu kuchukua mtoto shuleni au kuangalia nyumba. Wakati ya hatupo. Kuwa na majirani wanaojua maisha yako na wa wanaiangalia, hufanya mambo hayo kuwa rahisi. Hii pia huongeza hisia ya urafiki na mashi mashikamano ndani ya jamii. Tatu, kujua majirani kuna leta urafiki na mashikamano ya kijamii. Mara nyingi majirani hukaa pamoja kwenye, sherehe, chakula cha pamoja au matukio ya kijamii. Hii huunda mazingira mazuri ya mazungumzo kushirikia na hata kusaidia kifedha au kisaikolojia wakati wa shida Hali hii hufanya mtu ajisikie kuwa sehemu ya familia kubwa ya jamii Nne, kujuana nama majirani pia huleta fursa ya kujifunza kutoka kwingine Kila jirani anauzoefu wake, ujuzi wake na historia yake wakati wa mazungumzo rahisi Tunaweza kujifunza mambo mapya kupata ushauri wa maisha au hata kufahamu mila na tamaduni tofauti Hii inatufanya kuwa watu wenye ufahamu zaidi na wenye urafiki wa dhati Mwisho, najua majirani zangu kwa kiwango fulani Nanapenda kuendelea kujenga uhusiano mzuri nao Hii siyo tu kunipa usalama na msaada Bali pia kunifanya nijisikia kuwa mwenye sehemu ya jamii yenye mshikamano rafiki na msaada wa pamoja majirani sehemu ya maisha yetu ya kila siku na ni muhimu kuweza kwa kiweza katika kuwatambua kuwaheshimu na kushirikiana nao asante.

Kwa upande wangu naweza chukua timu la New Zealand All Blacks. Hii ndio timu ya rugby yenye heshima kubwa zaidi duniani. Wamewahi kushinda kombe la dunia la rugby mara tatu. Unajulikana kwa mbinu za kushambulia, umakini, ukubwa na haka ya kipekee. Timu yao ina historia ya kuendeleza wachezaji wenye stadi ya juu na hufundisha michezo mema. Haya, tukielekea katika kueleza ni nini kwa nini unayoipenda timu hii, naeza sema, All Blacks wana historia ndefu ya mafanikio makubwa. Wamewahi kushinda kombe la dunia mara tatu na kuwa na rekodi ya ushindi wa juu. Zaidi ya timu nyingi za kimataifa. Historia hii inafanya wapenzi wa rugby wahesabu timu hii kama mfano wa ubora wa ushindi wa kudumu. Tatu, je unakumbuka michezo mkuu wa timu hii? Ndio naeza kumbuka. Timu New Zealand All Blacks vs Australia Wallabies. Tarehe 31 Oktober mwaka ishirini kumi na tano, uwanja ilikuwa Twickenham Stadium huko London Uingereza. Matokeo All Blacks walishinda 34 kwa 17. Sababu ya ujumla hii mchezo, huu ulikuwa mchezo wa kwa heshima mkubwa kwa All Blacks, Kwani walikuwa wakiliandalia taji lao la kombe la dunia la ishirini na kumi na moja, ya nne, ningependa kueleza ni mchezaji gani unampenda zaidi. Naeza sema mchezaji mwenye nampenda zaidi ni Richie Macao Kwa sababu Richie Macao alicheza kama flanka kwa All Blacks Alikuwa kiongozi wa timu kwa miaka mingi na alisaidia All Blacks kushinda kombe la dunia mara mbili. Alicheza zaidi ya mechi mia moja arobaini za kimataifa, jambo ambalo ni rekodi kubwa kwa wachezaji wa rugby. Tano, unahisi nini wakati timu yako inapocheza? Wakati timu inapocheza kuna hisia kubwa ya msisimuko unapokuwa kwenye mechi. Hasa ikiongozwa na wachezaji kama Richie Macau. Kila hatua ya mashambulizi au kila pointi inayo pingwa huleta furaha kubwa sana. Ni hisia ya kusherehekea ugumu, stadi na mashikamano wa timu. Asanti.

Kwa kawaida ninaosha nguo mara moja kwa mara tatu kwa wiki, hii inategemea kwa kiasi cha nguo ninayovaa, aina ya shughuli kama vile kazi, mchezo au shule kama nina nguo za kazi au sare na napatikana upatikanaji wa maji na muda watu wengine huosha nguo za ndani kila sika ua baada ya kuvaa nguo za kawaida mara moja kwa mara mbili kwa wiki na shuka au taulo mara moja kwa wiki.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu husaidia kufanya maamuzi bora na umuhimu wa kusoma vitu mtandaoni, ni hutoa uzoeefu wa watu wengine, husaidia kuepuka bidhaa au huduma mbaya hutoa ulinganisho bei na ubora, huonyesha faida na hasara halisi pia ninazingatia idadi ya maoni, na maoni ya hivi karibuni, maoni chanya, au hasi kwa uiviano majibu ya kampuni kwa wateja Baadhi ya maoni ni ya kupotosha, usiamini maoni yaliyopitiziriwa na sana mabaya au mazuri, asante.

Kwa mwoni yangu, napendelea kunyoa, lakini yote hutengemea na mtu binafsi. Hicho tuangali kwa kunyoa kwa sababu. Kunyoa, hutoa mwonekano msafi na nadhaifu. Ni rahisi kutunza, inafaa kwa mazingira ya kazi rasmi. Na kuangalia kwa kuva ndevu, hungeza mtindo wao wa kujiamini. Hitaji kunyoa kila siku, hufaa kwa watu wanaopenda mwonekano wa alisi. Satu.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya hasa kwa sababu husadia kujifunza na kuboresha maisha tukiangalia katika umuhimu wa teknolojia huchochea ubunifu na pia maarifa mapya hufanya kazi ziwe raisi na haraka kutoa usuluisho za changamoto za kila siku hufungua fursa mpya za kazi na biashara Tukiangalia katika mifano za teknolojia Kuna zile programu mpya za simu na kompyuta akili bandia kwa almaarufu AI teknolojia za malipo ya kidigitali Tukiangalia pia kuna changamoto za teknolojia pia Baadhi ni pali si kila teknolojia ni raisi kutumia mabadiliko ya haraka yanaweza kuchanganya na tukiangalia umuhimu wa teknolojia teknolojia mpya ni muhimu sana Lakini ni vyema kujaribu kwa uangalifu na kuchagua ile yenye manufaa ya ukweli Santi.